Kwa ndege ni zaidi ya ni mara mbili nisha safiri na ndege nilikuwa na kutoka Dar esalama kuja mwanza lakini pia kutoka mwanza kuja Dar esalama nimesafiri na ndege mara ya kwanza nilikuwa mwenyewe lakini mara pili nilikuwa mimi na mke wangu wakati akiwa ni mchumba hivyo nishasafiri na ndege ni ni kitu kizuri ni usafiri ambao ni salama na ni mzuri sana.

Viata vinavyo nifunika mguu wote, sipendi viatu vya wazi, kwa sababu kwa namna ambavyo nchi yetu jinsi ilivyo, inakuwa na mavumbi, na barabara haziko salama sana, bara bara hazina lami, wala hazina mazingira mazuri ya wewe kutembea, hivyo unazo ukakutwa na mavumbi, miguu ikachafuka, hivyo napenda kufunika kiatu changu cha kufunika mguu mzima, kinaeza kunikinga mimi pamoja na mazingira ya aina yoyote nitakayopita katika siku mzima ya hiyo siku ambayo nitakuwa nimevaa kiatu.

Napenda chakula chenye latha tamu, latha ambayo haina sukali sana wala haina chumfi sana. Napenda chakula kitamu wa kinani burudisha hata ni kila mwenyewe na flahia. Sipendi chakula chenye chumvi nyingi au cakula chenye pilipili sana. Hichi chakula sikiwezi kwa sababu kinakuwa kinaniumiza kwa sababu mi sio mtu wa kupenda sana pilipili. Kwa ni kitamu, chenye sukali kidogo na chumfi kidogo.

Huwa nakunywa maji kuanzia lita tatu kwa siku. Huwa hazipungui lita tatu. Inaeza ikapungua kidogo. Labda lita mbili na pointi tano. Lakini mara nyingi huwa ni lita tatu kuenda mbele. Kwa sababu na mimi ni mtu ambaye njna kilo nyingi. Na huwa kikawaida natoka jasho sana. Kwa hiyo nikinywa maji mengi naweza kujiwekea mwili ukawa una afya nzuri. Huwa napenda sana kunywa mamaji.

Sera muhimu ya kwenye kampuni nayoina ninafaa pia ni ile ambayo wafanyakazi wote wanajaliwa. Kwa sababu kuna kampuni ambazo hazijali wafanyakazi. Yani wanafanya kazi wanaona kama watu wa ajabu, hawajali wafanyakazi, hawapendi, kitendo kama hicho mi sikipendi. Mfanyakazi mpe kipaumbele, riziki zake mpatie kwa wakati, mahitaji yake mpatie kwa wakati akicomplaini au kuna shida yoyote basi mwelekezi anaweza kufanikiwa.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni mazingira mazuri ya kazi. Kwa kweli ni kiona mazingira mazuri ya kazi huwa nafurahia. Naweza nikafanya kazi kwa uhuru, nikafanya kazi kwa moyo wote. Lakini pia tunapofanya kazi kuna malipo tunapata. Hivyo nikipata malipo yangu vizuri, huwa nafurahia sana. Kwa sababu naona kwamba jitihada zangu, zimezaa matunda. Pasipo kulipa na mimi pia mambo yangu hayaendi. Kwa sababu nakaa muda mwingi kazini. Hivyo nikilipiwa kidogo nami naeza nikafanya majukumu yangu mengine ambayo ni ya kijamii nyumbani.

Nikikumbuka utotoni, nilikuwa ni mtoto ambaye ni mtulivu, nilikuwa mpole, nilikuwa sipendi sana matatizo na watu. Nikuwa na malanyingi na shinda nyumbani, au nikuwa ni meenda shuleni basi naenda shule, naludi. Nakumbuka nilivo aza shule, dadayangu alikuwa ananifata shule na kunirudisha anipilega na kunirudisha, malanyingi sana nilikuwa nafulaia wakati hule. Unacheza tu, unatoka nyumbani, unaludi, umechafuka, basi mama anakuambia mbona umechafuka basi fungo zako. Hivu ana kusema sema lakini ndo utoto vile unafurahia michezo pamoja na malafiki. Ni wakati mzuli sana ambao sitausahau.

Napenda sana kula popcorn. Popcorn ni mahindi. Kwa hiyo huku Tanzania ni mahindi ambao unayaeka kwenye moto. Na unaeka mafuta kidogo uwe yanaiva yakiiva yanapasuka. Kwa hiyo yanakuwa ni ladha nzuri sana na tamu ukieka chumvi. Ukieka na ladha mbalimbali kama ladha ya chokoleti. Basi unafurahia na ni tamu sana. Mara nyingi huwa napenda kula nikiwa naangalia movie au nimekaa tu nyumbani.

Napena sana kusoma maoni mtandaoni. Kama kitu mtu akawewa katika mtandao, maudhui fulani, basi huwa nakiangalia hicho kitu, lakini pia naangalia maoni ya watu wanasema nini. Kwa sababu ukiangalia hivyo, unajua kwamba kuna hii hadhira inafikiria nini. Jamii yako inawaza nini. Jamii yako, ni jambo fulani, limetokea labda kuna habari, basi watu wanafikiri nini kuhusi hilo jambo. Huwa napenda sana kuangalia na ninajifunza kutoka na yale maoni ambayo watu wanayatoa.

Napenda kutembea msituni kwa sababu ni sehemu ambayo ina mazingira mazuri, lakini pia kuna miti mbalimbali, kuna wanyama wadogo wadogo, lakini pia kuna upweke fulani ambao ukikaa katika mji wa kawaida huwezi kuuona. Kuwa unaweza kukaa sehemu, kujifikiria mambo yako, kuwaza maisha yako mwenyewe, ni sehemu ambayo imetulia, unapata hewa nzuri na safi ambayo kwa kawaida mijini huwezi kuipata. Kono nisemu mzuli inavutia minapena sana kukaa mstuni.

Lengo la muda mrefu ni ule ninao kazini ni mimi kusoma zaidi na kuwa na elimu kubwa hususani katika elimu ya shahada ya uzamivu. Ni moja ya lengo langu kubwa sana kulifikia. Maana natamani sana sikujl moja na mimi nipate hiyo shahada. Maana na tangu nikiwa mdogo nilikuwa nafikiria kwamba nitasoma siku moja mpaka kufika levo fulani. Kwa hivyo nikishafikia levo hiyo ya elimu basi ninandhani itakuwa ni moja ya mimi kunipanga katika nafasi ya uungozi. Lakini pia kushiriki katika nafasi mbali mbali za wizara ya afya ambayo natamani sana kufanya kazi katika wizara hiyo.

Nafahamu majirani zangu kwa sababu katika sehemu ninayokaa ni sehemu ambayo tumepanga kwa hivyo kuna watu ambao wanakuja na kuondoka wengine wanakuja pia na wanaondoka lakini huwa tunajitahidi sana kukaa na kufahamiana kwa mfano kama kuna bili za maji na umeme huwa tunashiriki kulipia sanasana bili za umeme wa maji kwa hivo lazima niwafahamu majirani zangu ili kuweza kufanikisha mambo yao yaweze kuenda.

HuWa natumia muda mwingi mtandaoni, huwa najifunza vitu mbali mbali, lakini pia huwa naangalia vitu vya kujiburudisha na pia naangalia habari. Mara nyingi mtandaoni naweza nikatumia hata masaa nikikaa na simu naweza nikatumia saa zima, nikaangalia, lakini mara nyigi kama niko kazini, basi simu huwa nawekapembeni. Na kwenye biashara zangu pia natumia simu pale inapohitajika. Kama kuna wateja basi nitakaa na simu, lakini kama wateja wapo, huwa siwezi kutumia simu.

Uzoefu ya kushangaza niliopata katika kazi zangu kwa mfano. Nishawahi kuona mama amejifungua watoto watatu kwa pamoja. Hicho ni kitu ambacho nilikishangaa sana lakini mama alifanya mbalimbali akiwa na watoto wawili. Sasa mtoto wa tatu atukujua, amepatika na vipi. Na kulingana kwenye vipimo kwa mfano kama ultrasound. Kitu ambacho nilishanga sana. Nilikuwa katika hospital ya muhimbili. Usalia taifa ya muhimbili. Nilishangaa sana hicho kitu na mpaka leo bado huwa kina ni bado ninakikumbuka.

Wakati wa jua kali huwa sipendi kufanya kazi nyingi sana za kuniweka juani. Hivo huwanga natulia tu nyumbani. Au kama nipo ofisini basi nakaa, nafanya kazi zangu. Kwa sababu jua kwa kwa kweli linakuwa linanichoma. Na saa nyingine unaeza ukapata michubugwa ya ngozi. Hivyo huwanga sipendi sana kukaa juani. Mara nyingi huwa napenda kuvaa miwani na kofia. Ili kuweza kujikinga na jua. Kipindi cha jua ni kipindi ambacho huwa sikipendi sana. Kwa hiyo napenda baridi sana kuliko jua.

Somo nililipenda shule ni nisuma la hesabati, kipende nipo shule ya msingi, lakini shule ya sekondali nilipenda sana fizikia, na shule ya kidato cha tano na cha sita pia nilipenda sana fizikia, nisoma fizikia, biologia na chemistry. Nimasomo ambao nayapenda sana lakini zaidi, fizikia nisomo ambayo nilipenda zaidi. Nililipenda vizuli na paka leo bado nina kumbuka baadhi ya mada mbazo paka leo na ziweza kuzilewa vizuli kabisa.

Chakula ninacho kipenda zidi ni chakula cha uhali na maharagwe, lakini pia wali na maharagwe huwa napenda sana. Chote ambacho kina wali. Pilau tunapika sana nyumbani. Pia huwa napenda lakini sana sana wali na maharagwe au ugali na maharagwe ndio chukula ambacho huwa nakipenda sana huo mjumuiko wa hivyo vyakula viwili. Mimi wana nikikuta sehemu basi huwa nakula na ninafurahia sana.

Mii nabendelea sana gula wali kuliko ugali. Wali chakula mocha kinapendwa na wali unazwa kaweka na vitu fingi, unazwa kala na njegele, unazwa kala na maharage, unazwa kala na nyama, unazwa kala na mboga za majani. Ivo napenda sana gula wali kuliko ugali. Na malanyingi wali napenda gula usiku na pia subuhi wakati ule napata kifunguwa kinywa au basi huwa napenda sana gula wali.

Kampuni nao yamini ya teknolojia ni kampuni ya Google. Google wana vitu vingi, wana vitu vidogo vidogo vingi kwa mfono kama email, kwa mfono kama drive, Google Classroom. Na vitu vingine vingi, programu nyinginyingi ya ambazo zina saidia sana katika maisha ya kawaida. Pasipo Google tusungekuwa na simu kama hizi za Android. Kwa hiyo Google ni nayamini na ni kampuni ya muda mlefu na inafanya kazi vizuli sana.

Stadi muhimu katika kazi yangu nikufanya za stesheni ambao tunaita cpr ini kumsaidia mgonjwa wakupumua mpali mbapo mgonjwa wakupumui ini atuwa muhimu sana asa katika watu ambao wanafanya kazi hospital ini mana unaeza kapata mgonjea wa mpata shida hii na wakashindwa kumsaidia lakini ukifahamu study hizi basi unaeza kwa kwa meishi ya watu kwa haraka sana na sasana kama wanafanya kazi katika ulimba ya thalula na wanafanya kazi katika sehemu ya kujifungulia wakina mama.

Mwaka ambao naupenda zaidi ni msimu wa baridi. Kwa hivo naupenda sana kipindi hicho. Kwa sababu katika msimu yote kwa mfano kama baridi, ambacho ni kipindi inaitwa winter kwa kingereza. Kipindi cha kiangazi. Mimi sikipendi sana kwa sababu unapata shida. Lakini kipindi cha baridi kita nifurahisha. Naweza nikavaa nguo nzuri za kupendeza. Nguo ambazo zinakuwa zimewekwa na na sufi nzuri ya kupendeza. Au unajifunika. Ni kipindi kizuri ninachokipenda sana.

Keki ya chocolate ndio huwa naipenda zaidi, lakini pia keki ambayo imetengenezwa vizuli na mayai, huwa naipendelea. Napena sana kula keki, malanyingi huwa tunakula keki wakati wa birthday, wakati wa sikuza kuzariwa za watu, au wakati wa sherehe fulani, au tuna jipongeza kwa kitu fulani. Napenda sana kula keki na nizawadi nzuli ambyo mtu anaeza akanipatia.

Hekima ambayo nimejifuza maishani ni ile ya kumuangalia mtu na kutokumdharau. Na mtu yoyote ninayekutana basi usimchukulie kwamba tu ni mtu mjiga mjinga na hajielewi. Nimejifunza kumheshimu kila mtu, kumpa kila mtu heshima yake na kumsikiliza mtu yoyote yule ambaye anatoa maoni yake bila kudharau mtu yoyote. Nimejifunza kuwa msikivu sana kuliko kuwa mwongeaji.

Mara nyingi ninapotumia kompyuta basi ni nakazi za kufanya kwenye kompyuta. Mara nyingi labda ninaandika barua, au ninafanya maombi kwa jili ya chuo, au maombi kwa ajili ya kazi fulani, kuomba leseni, mtandaoni, au kuangalia kitu ambacho ninataka nikisome, kama kitabu, au kama kuna jarida, limetolewa, la kisayansi, nataka ni liangalia, basi huwa natumia kompyuta. Na mara nyingi nikiwa nyumbani, au nikiwa ofisi ni.